Naamu kwa kawaida mimi kama mwanashiria napenda kuandika na pia kuongea. Kwa hiyo inategemea ni jambo gani ambalo nalifanya lakini kwa kawaida mi napenda sana kuandika. Kwa sababu ya lio andiko ni muhimu kuliko ya lio ya na yo ya na yo ya nayo zungumziwa. Na pia mimi napenda kuandika kwa sababu ni moja ya zoezi kufanya mazoezi. Ni moja kati ya njia za pia kusaidia ya kuhifadhi data. Na mimi napenda sana kuhifadhi data wa kuandika, iwe ni kwa vitabu, iwe ni kwa karatasi, iwe ni kwa nakala, iwe ni kwa pia kwa kompyuta ama tarakilishi. Napenda sana kuandika na hivyo husaidia kukuza uwezo wangu wa kuandika kama mwana sheria. Na pia napenda, pia kuongea na kuzungumza. Kwa yale ambayo ni raisi kuzungumza kwa sababu kuzungumza ni raisi pia kuliko kuandika niwie radhi.

Ndiyo, mpenda kukimbia. Kwa sababu kukimbia ni moja kati ya mazoezi ambayo hufanikisha viungo vya mwili ama kukuza misuli. Ndiyo, husaidia kujiepusha na magonjwa yanayoambatana na kutofanya mazoezi na hali ya kutofanya mazoezi. Kini, kukibia ni muhimu. Pia husaidia kupunguza kiwango cha mafuta mwilini yanayokolea. Hivyo kupunguza magonjwa. Kaya mavile msukumo wa damu mwilini ama presha na hivyo kusaidia katika hali hivyo. Pili husaidia kujiimarisha ama kujitenga kwa sababu hata wakati wakati wakati kuna hatari. Kunaweza kuwa umeshafanya mazoezi na hivyo inakuwa raisi kwa kukwepa ama kuondoka katika eneo la hatari kwa sababu umefanya mazoezi kwa kukimbia hivyo kwa kukimbia hutumia huwa mwenye mbio. Unaweza kutoroka eneo la hatari na kuokoa maisha yako. Pia inaweza kusaidia kuokoa maisha ya wengine walio ndani ya hatari. Kwa sababu unatumia ule umaarufu wako wa kukimbia kwa uzoefu wa kumbia umeshazoea kukimbia. Tatu hutututumika. Kama chance cha kupata mapato. Kato unaanda kukimbia na shuriki mbio za kukimbia inapata kati kuninapo shiriki mpio za kukimbia kama mbio michezo ya riadha inaweza kushinda na baada ya kushinda inaweza kuibuka mshindi na kutuzwa kifedha ama pia kupewa medali. Ivyo ya huwa najiendelenaweza tumika kama chanzo kujiendeleza kimaisha kupata mapato kutokana na mchezo ya riadha. Jambo lingine ambalo ninapendea sana na mchezo ya kukimpia. Ni kwa sababu ni miongoni wa mambo ambayo ama mambo ya shughuli ambayo kupungiwa kundoa ama kupunguza msunkamano wa akili mulini kwa sababu wakati unenda kushariki michezo hato kuwa na msunkamano mingi wa mawazo wa kilini na hivi upunguza ama hupunguza zile viwango ya kufikiria mwilini na hivyo kukupunguza magonjwa na hiyo huambatana. Kufikiria sana ama ile hali ya kuwa unajifikiria sana kuaribu kwa sababu ya changamoto za maisha.

Naam, ninavaa miwani japo si kwa sababu nina shida ya kuona ila tu ni kwa umaridadi. Miwani ninayoivaa ni miwani ambayo ni ya umaridadi lakini si kwa sababu niko na shida fulani ya kuona. Macho yangu yako sawa na ninavaa miwani wakati naenda mahali. Lakini wakati niko kwa nyumba ama wakati niko kazini nikifanya kazi yangu sipendi kuvaa miwani ili isije ikalemaza nguvu za macho yangu ya kuona.